Uzoefu ambao kazi umenifundisha zaidi ni kufanya kazi katika timu yenye watu wenye mitazamo tofauti. Nilijifunza umuhimu wa kusikiliza maoni ya wengine, kushirikiana na kuvumiliana. Hata tunapokuwa na mawazo yanayokinzana pia nilielewa kuwa mawasiliano mazuri ndiyo msingi wa mafanikio kazini. Changamoto zili nilizokutana nazo zili nifundisha kupanga muda. Kutatua matukizo na iwe kwa utulivu na kuboresha ujuzi wangu kila siku.

Iyo, mara nyingi nanunua vitu kwa kutumia simu yangu. Inanirai isishia maisha kwa sababu naweza kuagiza chakula nguo au kulipa bili bila kuenda dukani. Napenda urahisi wa kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja wengine kabla ya kununua. Hata hivyo, mimi huwa makini kuchagua wauzaji wanaoaminika ili kuepuka udanganyifu.

Ndiyo, mimi napenda sana kujifunza historia kwa sababu historia husaidia kuelewa jinsi dunia na jamii zilizo fikia hapa zilipo leo. Kupitia masimulizi ya jamii najifunza makosa na mafanikio ya watu walio tutangulia. Pia, hunipa mtazamo mpya kuhusu tamaduni, vita, sayansi au siasa. Kila ninapo soma historia nahisi kama nasafiri kurudi nyuma kwa wakati.

Ningependa kumshauri mtu mwingine awe mwaminifu na apende kujifunza kila siku. Uaminifu hujenga imani na husaidia kuandaa mahusiano dhabiti. Wakati kujifunza kunapanua ufahamu na fursa. Pia, ningeshauri asikate tamaa mbele ya changamoto, bali azitazame kama fursa ya kukua na kuboresha maisha yake.

Chumba changu, cha kulala ni kidogo, lakini kilicho vizuri kupanga. Kuta zina rangi ya buluu, nyepesi, zikitoa hisia ya utulivu na amani. Kitanda ni cha ukubwa wa wastani, chenye godoro laini na ma pillows yenye starehe. Inayofanya nijisikie vizuri nikiwa nimekanyaga. Kutoka dirishani, naweza kuona bustani ndogo yenye maua na miti ya kijani. Jambo linalonipa amani kitu ninachokipenda zaidi chumbani ni rafiki yangu Mdogo Wa kujaza vitabu kwa sababu hunifanya nijisikie nikiwa na joto la akili na starehe.

Ndiyo, napenda sana kununua vitu mtandaoni. Hunirahisishia maisha kwa sababu naweza kuchagua bidhaa nikiwa nyumbani bila kutumia muda mwingi dukani. Ninapenda kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja wengine kabla ya kufanya maamuzi yangu mwenyewe. Pia, malipo ya simu hufanya mchakato uwe rahisi zaidi. Hata hivyo, mimi hujaribu sana nikuwe makini, ninapochagua vitu na wauzaji ili nisikuje kudanganywa au nipate bidhaa zisizo za ubora, ninaohitaji.

Mimi huhifadhi data yangu kwa kutumia njia kadhaa muhimu. Kwanza kabisa napenda kueka nakala rudufu kwenye kompyuta au hifadhi ya nje kama flash disk au hard disk. Pia mimi hutumia huduma za mtandaoni. Kama cloud ili data iwe salama hata kama simu ikiharibika. Nina hakikisha ninaweka nyui la imara kulinda taarifa zangu. Zaidi ya yote mimi huangalia mara kwa mara. Kama faili zangu zimeifadhiwa vizuri ili kuepuka kupoteza taarifa muhimu.

Mimi uwakikisha kujitunza kwa njia kadha kwanza nakula vyakula bora na vya kutosha na kunywa maji ya kutosha ya kila siku. Pia mimi nafanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea au kufanya yoga ili kuhimarisha mwili na akili. Kwa upande wa akili na pumuzika vizuri ninalala vya kutosha na kufanya shuguli zinazonifurahisha kama kusoma au kusikiliza muziki. Pia ninaweka muda wa kuondoa msongo wa mawazo jambo linalaloni weka katika hali nzuri kila siku.

Tuseme kwamba mimi napenda mchezaji wa mpira wa miguu Cristiano Ronaldo kwa subabu anatalanda kubwa. Ana nidhamu ya kazi na huonyesha ujasiri mkubwa uwanjani. Pia, tuseme labda napenda Serena Williams katika tenisi. Kwa nguvu yake ya kujitolea kwake kwa kweli, napenda wale wachezaji ambao hawachukii changamoto, wanahimiza wenzao. Na wanapenda mchezo wao kwa moyo wote.